Njia ya usafiri ninayoitumia kila siku ni kupitia usafiri wa umma, kupitia matatu au daladala. Hili ni gari ambalo linabeba watu wengi kwa ujumla, kwa pamoja, kutoka kituo kimoja hadi kingine. Hiyo ndio njia kubwa sana mimi hutumia kwa kila siku.